Chakula changu ni nacho kipenda zaidi ni wali na nyama ya ngombe. Hasa ukiwa umeandaliwa vizuri kwa viungo vya asili na mboga pembeni. Napenda chakula hiki kwa sababu ni kitamu, kinashibisha na hunipa nguvu ya kuendelea na shughuli za kila siku. Pia hunikumbusha milo ya nyumbani na wakati wa kukaa pamoja na familia. Jambo nalofanya kisiwe chakula tuu, bali pia kumbukumbu yenye hisia nzuri.

Wakati wa mapumziko ya mchana, huwa napenda kupumzika kidogo ili kurejesha nguvu. Mara nyingi kwa kula chakula kwa utulivu na kujitenga na kazi kwa muda. Huwa nachukua dakika chache kutembea au kunyoosha mwili. Kisha wakati mwingine nasoma au kuangalia kitu chepesi kwenye simu ili kupumzisha akili. Mapumziko haya hunisaidia kurudi kazini nikiwa na umakini na nguvu mpya.

Ningependa kujifunza ujuzi wa teknolojia, unaohusiana na uchambuzi wa data na matumizi bora ya zana za kidijitali kwa sababu ninaona ni muhimu sana katika ulimwengu wa sasa wa kazi na biashara. Ujuzi huu ungenisaidia kufanya maamuzi yalio sahihi zaidi kuelewa mwenendo wa taarifa kwa urahisi na kuongeza ufanisi katika kazi ninazofanya kila siku.

Kinachonipa motisha kazini ni kufanikisha malengo nilioweka, kuona matokeo ya kazi yangu na kushirikiana na wenzangu katika timu yenye mshikamano. Mara nyingine motisha huletwa na changamoto zinazonihimiza kutumia ujuzi wangu kikamilifu au kushuhudia mafanikio ya wenzangu na jinsi wanavyoshirikiana. Zaidi ya hapo, kutambulia kwa jitihada na mafanikio madogo kazini, pia hunipa nguvu na furaha ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii.

Napendelea kuandika kwa sababu kunanipa muda wa kupanga mawazo yangu vizuri na kuyaeleza kwa wazi bila haraka. Kuandika hunisaidia kuwa makini zaidi, kuchagua maneno sahihi na kufikisha ujumbe kwa njia inayoeleweka. Hata hivyo, pia naona kuongea ni muhimu sana, hasa katika mawasiliano ya haraka au mjadiliano wa ana kwa ana. Lakini kwa ujumla kuandika hunipa uhuru na utulivu zaidi wa kujieleza.

Hapana, kwa sasa siishi mahali nilipozaliwa. Nilihamia eneo jingine kwa sababu ya kazi, elimu na kutafuta fursa bora za maendeleo ya maisha. Jambo ambalo limelipa uzoefu mpana na kunisaidia kukuwa kimawazo na kijamii. Kuishi mbali na nyumbani kumejenga uwezo wangu wa kujitegemea, kutana na watu watu wa madini tofauti na kujifunza namna ya kuzoea mazingira mapya.

Mazingira ya kazi hubadilika kuwa mazuri, pale ambapo kuna ushirikiano, heshima na mawasiliano wazi kati ya wafanya kazi na viongozi. Pia ni muhimu kuwa na mazingira safi, enye mwanga wa kutosha na vifaa vinavyo rahisisha kazi, jambo linaloongeza tija na faraja. Zaidi ya hapo, utulivu, motisha na kutambuliwa kwa jitihada za kila mmoja, huchangia hisia ya kudhaminiwa na kuhamasisha kufanya kazi kwa bidii.

Nataka kufikia kiwango cha kuwa mtaalamu na kiongozi mwenye mchango chanya. Nikiwa na uwezo ya kufanya maamuzi sahihi na kusaidia wengine kukuwa kitaaluma. Lengo langu ni kuendelea kujifunza, kuongeza ujuzi na kuchukua majukumu makubwa. Yanayochangia mafanikio ya taasisi ninayofanyia kazi. Pia ningependa kazi yangu iwe na maana. Iwe na adhari chanya kwenye jamii na inipe utoshelevu wa binafsi pamoja na maendeleo ya muda mrefu.

Ndiyo, ningependa kurudi ujana kwa sababu ilikuwa kipindi cha furaha, uhuru mdogo wa wasiwasi, na fursa nyingi za kujifunza na kucheza bila shinikizo kubwa la maisha. Ujana huliifadhe kumbukumbu nzuri, marafiki wa karibu, na hisia zisizo na masharti. Jambo, lililonisaidia kujenga madili na mtazamo chanya wa maisha. Ingawa sasa ninafahamu zaidi na majukumu. Kurudi ujana kungeleta nafasi ya kufurahia upya, hila na msukumo wa utotoni.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya, kwa sababu hunipa fursa ya kugundua ladha tofauti na tamaduni mbalimbali. Kuonja chakula kipya hunifanya nijifunze zaidi kuhusu namna watu wengine wanavyo andaa na kufurahia chakula chao. Ingawa napenda pia chakula nilichozoea. Kujaribu vyakula vipya huongeza uzoefu wangu na hunipa msisimuko wa aina yake.

Ningependa kutembelea Japani kwa sababu ni nchi yenye mchangayiko wa kipeke, kati ya teknolojia ya kisasa, utamaduni wa kale na mandhari ya asili ya kuvutia. Napenda kuona miji yake mikubwa yenye mwendo wa haraka, lakini pia mandhari tulivu ya milima, bustani za maua na hifadhi za kiistoria. Zaidi ya hapo, napenda kugundua tamaduni, chakula na mila za watu wa Japani, kwani hunisadia kupanua mtazamo wangu na kupata uzoefu wa kipekee wa maisha.

Napendelea kutazama michezo zaidi, hasa mpira wa miguu, kwa sababu hutoa burudani msisimuko, na nafasi ya kufuatilia mbinu na vipaji vya wachezaji. Kutazama hunipa furaha bila kuchoka sana, na pia hunipa mada ya kuzungumza na marafiki. Hata hivyo, pia napenda kucheza michezo marachache kwa ajili ya mazoezi na afya, lakini kwa ujumla kutazama ndiko kunakonifurahisha zaidi.

Ili kuweka afya nzuri, napenda kula chakula chenye lishe bora, kufanya mazoezi mara kwa mara na kunywa maji ya kutosha kila siku. Pia napunguza kula vyakula vyakula vyenye mafuta mengi au sukari nyingi, na hupumzika vya kutosha ili mwili na akili vipate usingizi unaohitajika. Zaidi ya hapo, kufuatilia afya ya akili kwa kufanya shughuli za utulivu kama kusoma, kutafakari na kusikiliza mziki wa utulivu.

Ninasasisha vifaa vyangu mara kwa mara. Mara nyingi kila wiki au angalau kila mwezi. Kulingana aina ya kifaa na umuhimu wake. Hii hufanya kuhakikisha programu na mfumo wa kifaa unafanya kazi kwa sahihi. Unakuwa salama kutokana na vitisho vya mtandao na unatoa utendaji bora. Zaidi ya hapo, mara nyingine hufuatilia sasisho za dharura. Mara tu zinapopatikana ili kuepuka matatizo na kudumisha ufanisi wa kila siku.

Uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni pale nilipo pata changamoto kubwa na kulazimika kushugulikia tatizo gumu chini ya muda mfupi. Hili lilifundisha umuhimu wa kupanga kipaumbele, kushirikana na wenzangu kwa uwazi na kudumisha utulivu hata pale mambo yakiwa magumu. Pia nilijifunza kuwa kuuliza msaada au kushirikana si ishara ya udaifu, mbali ni njia ya kupata usuluhisho bora na haraka.

Napendelea hali ya hewa yenye joto la wastani. Isiyo kali sana wala baridi sana. Kwani inafanya kazi na shugli za kila siku kuwa rahisi. Hali hii unisaidia kuwa na nishati kufanya mazoezi na kutembea bila usumbuvu pia inafanya mazingira ya kazi na ya nyumbani kuwa na furaha na utulivu na kunipa motisha ya kufanya mambo kwa ufanisi.

Wakati ninafurahia kuwa nyumbani, napenda kupumzika na kufanya shughuli zinazoniachia furaha na utulivu. Kama kusoma kitabu, kusikiliza muziki au kuangalia filamu. Pia napenda kutumia muda huu na familia au marafiki, kucheka, kuzungumza na kushirikiana katika shughuli za pamoja. Mara nyingine pia hufanya shughuli ndogo za kujitunza, kama kupika chakula kizuri au kupanga nyumba. Jambo linalonipa hisia ya kuridhika na amani.

Tunda langu la kupendezwa ni ndizi kwa sababu ni tamu, rahisi kukula na linatoa nishati haraka. Napenda pia jinsi inavyoweza kuliwa pekee yake au kutumika katika vyakula mbali mbali kama keki au vyakula vya asubuhi. Zaidi ya hapo, ndizi ni chanzo kizuri, cha virutubisho kama potasiamu na nyuzi. Jambo linalosaidia kudumisha afya na nishati ya mwili.

Natumia kompyuta kwa kazi na mawasiliano, kwani hunisaidia kwandika ripoti, kupanga ratiba na kutuma au kupokea barua pepe. Pia huniwezasha kupata taarifa haraka, kufanya utafiti na kujifunza ujuzi mpya kupitia mtandao. Mbali na kazi, natumia kompyuta pia kwa burudani kama kuangalia video, kusikiliza muziki na kucheza michezo midogo, jambo linalonipa raha na kupumzika baada shuguli za kila siku.

Mara nyingi ninaoga mara moja kwa siku, kawaida asubuhi, ili kuanza siku kwa utulivu na hisia ya usafi. Hii hunisaidia kuamuka vizuri, kuwa makini, na kuwa na nishati ya kutosha kwa shughli za siku nzima. Mara nyingine nikitaji au baada ya mazoezi makali, huoga pia jioni ili kuondoa uchovu na kuwa na hisia ya usafi kabla ya kulala.

Najihisi kwa mchanganyiko wa msukumo na motisha kuhusu tathmini za kazi. Kwa pande mmoja, huchangia msukumo wa kufanya kazi kwa bidii na kuhakikisha kazi inakamilika kwa ubora. Kwa upande mwingine, mara nyingine hutoa wasiwasi kidogo. Hasa pale, nataka kuhakikisha kila jambo limekamilika vizuri. Hata hivyo, kwa ujumla, napenda tathmini hizi kwa sababu hunitoa mwanga juu ya nguvu na udhaifu wangu. Na kunisaidia kuboresha utendaji wangu, kujifunza kutoka makosa na kuendelea kuwa mfanyakazi bora.

Ningemshauri mtu anayeanza kazi kuwa na nidhamu, kuwa makini na kushirikiana vizuri na wenzake. Ni muhimu pia kuuliza maswali pale anaposhindo kuelewa jambo badala ya kufanya makosa na kujifunza kutoka kwa wale wenye uzoefu. Zaidi ya hapo, nengemshauri kueka mpangilio wa kazi, kuzingatia muda na kudumisha mtazamo chanya, hata pale changamoto zinapojitokeza.

Napendelea kuamka mapema na jua kwa sababu hunisaidia kuanza siku kwa nishati na utulivu. Huku nikipata muda wa kupanga ratiba na kufanya shughuli muhimu asubuhi kuamka mapema pia kunanisaidia kuwa na muda wa kufanya mazoezi, kula chakula cha asubuhi vizuri na kuwa tayari kisaikolojia na kifizikia kwa kazi au shughuli nyingine za siku.

Ndiyo, nimewai kulima mara kadhaa, hasa mimea midogo na mboga. Uzoefu huu ulikuwa mzuri kwa sababu ulinionyesha umuhimu wa uvumilivu, nidhamu na kufanya kazi kwa bidii. Nilijifunza jinsi ya kutunza mimea, kulipa na kuhakikisha inapata maji na mwanga wa kutosha. Zaidi ya hapo, kulima, kuna nipa furaha na utulivu wa akili. Kwani kuona na mimea ikikuwa kutokana na jihitihada zako ni jambo la kuridhisha sana.

Tabia ninayo ipenda kwa wengine ni ukweli, heshima na huruma. Napenda watu waaminifu na wanao shirikiana vizuri. Kwani hilo hufanya mawasiliano kuwa rahisi na ya kuaminika. Pia hufurahia pale mtu anapo onyesha huruma na kusaidia wengine bila kutegemea malipo. Kwani huonyesha utu na maadili mazuri. Zaidi ya hapo, watu wanao onyesha nidhamu, uvumilivu na tabia chanya. Wananifanya nijisikie vizuri na kuchangia kwa furaha katika mazingira ya kijamii au ya kikazi.